Muziki ninao sikiliza sana zaidi ni muziki wa gospel ama mu nyimbo za kumshukuru Mungu ama kumuabudu Mungu. Napenda gospel kwa sababu zinaambatana na imani yangu ya kikristo na zina nipea motisha na kuendelea kukua kwa kiroho na kukua kukua na imani thabiti ya kikristo.

Ndiyo napenda kula popcorns, hasa zinapotoka kupikwa ama kabla hazijaingiwa na hewa zikiwa moto kabisa. Sipendi popcorn zikuwe baridi ama zimeingiwa na upepo kwa sababu zinatoya zinakuwa ngumu kutafuna ama zinakwama kwa meno. Kwa hivyo ndiyo napenda kula popcorn. Hasa nikifanya kazi zangu kwa kompyuta yangu ama nikiangalia filamu kwa runinga.

Neno siri langu huniweka salama kwa kuchagua mchanganyiko mgumu wa herufi kubwa, ndogo, nambari, na alama maalum. Pia huzibadilisha mara kwa mara ili kuhakikisha usalama unaendelea. Neno siri zangu hazina habari rahisi kama majina au tarehe za kuzaliwa. Na hupendelea kutumia maneno yasiyo ya kawaida.

Napenda aina ya filamu za hadithi ya maisha na burudani. Filamu hizi hunipa furaha, msisimuko, na mara nyingine mafunzo ya maisha. Napenda pia filamu za kihistoria ambazo hunifundisha kuhusu utamaduni, matukio na watu wa zamani. Zaidi ya hayo, napenda filamu za kusisimua na za ucheshi.

Siku za mvua, napenda kubadilisha shuguli zangu kidogo ili kutumia muda ndani ya nyumba. Mara nyingi, huchukua muda na kupumzika na kutazama filamu. Pia huandaa vikao vidogo na familia na marafiki, tukizungumza na kucheka pamoja. Wakati mwingine, hufanya kazi za nyumbani kama kupanga vitu, kusafisha na kuandaa mipango ya siku zijazo. Pia napenda kutumia muda huu kufanya mazoezi, mepesi, ndani ya nyumba au kutafakari.

Natumia simu yangu zaidi kwa kubrowse ama kuangalia mitandao. Ama pia kufanya kazi ama mawasiliano na watu wa kazini pia natumia simu yangu kuwapigia marafiki na familia yangu. Pia natumia simu yangu sana kwa kupiga picha maana ninapoenda mahali pageni ama mahali ninataka kukumbuka siku zijazo mimi hutumia simu yangu kurekodi video ama kuchukua picture.

Mji wangu wakuzaliwa unaitwa kitui ambako sehemu ya mashariki ya Kenya. Ni mji mtulivu na mtaa wa kale, nyumba za kikale na majumba ya historia yaliojaa sanaa na utamaduni. Kila likizo au wikendi familia yangu na marafiki tulipenda kutembea kwenye viwanja na mbuga za uma. Ambapo, watu ujawa hujaa wengi kwa sherehe za mitaa. Nilipokuwa mdogo nilifuiraia pia kufuraia chakula cha asili. Kama githeri, kama mokimo na mji huu umejeza kumbukumbu zangu za furaha, michezo na utamaduni. Na kila ninapo kumbuka nahisi upendo mkubwa kwa ukoo na jamii yangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia hunifanya nifurahie changamoto, kufikiria haraka na kuboresha umakini wangu. Napenda michezo inayohusisha mikakati na hadithi. Kwa sababu hunipa msisimiko na kunifanya nijisikie kama nipo kwenye ulimwengu tofauti.

Napenda kusoma vitabu zinazo nifunza jinsi ya kutumia pesa ama kupata pesa. Kwa sababu hilo ndo tatizo kuubwa nchini Kenya. Hizi vitabu unipa unipanua mawazo na kufinkiria outside the box. Niweze kujua vile naeza kupata pesa bila bila kutumia zile mbinu watu wengine wanazitumia bado.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Nani apendi maua, nani apendi garden iko na kila kitu inakaa vizuri. Kila mtu yuapenda, napenda maua, napenda bustani, napenda kuilima. Mi huwa, napenda vile manthari inaleta, ile fresh air inaleta, mahali unapoilima.

Ninalinda faraha yangu. Mtandaoni kwa umakini sana na taarifa ni nazo shiriki. hutumia nenosiri salama na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Maramingi huweka uthibitisho wa hatua mbili ilikuongeza usalama. Ile tunaita two verification. Pia huepuka kubofia viungo visivyo julikana na kupakua faili kutoka vianzo vizisivyo aminika.

Ushauri ningependa kupea mtu anayeanza kazi ni kuwa mvumilivu. Kuwa na nidhamu kazini. Na kuwa na mpangilio. Kuwa na nidhamu ni kitu muhimu sana. Hasa kama unapofanya kazi na wenzako. Kuwa mwaminifu ni pia ni kitu zaidi ya chochote kile. Kwa sababu uaminifu ni maadili kila mtu anapaswa kuwa nayo. Ili kuwezesha kutoka cheo moja hadi kingine. Na pia naweza kuambia kupanga kazi yako. Usipopanga kazi yako hakuna kitu unaweza fanya.

Ndiyo, nayafuata matukio ya kitaifa. Sana sana napenda kufuata umarekani kinachofanyika umarekani. Kwa sababu hao pia kinachofanyika huko kina influence chenye kinafanyika nchini Kenya. Sana sana uongozi wa Trump na vitu zinazofanyika umarekani.

Jihisi kama changamoto nzuri na fursa ya kujifunza kuhusu wasilisho. Ninapotoa wasilisho na hisi msisimuko kidogo. Lakini pia ni njia nzuri ya kuonyesha maarifa yangu. Maoni na uwelewa wa jambo fulani, ufanya pia na pia nithamu na mazoezi ya kuzungumza hatharani. Jambo linalo saidia kuwa na uhakika zaidi na kuwasiliyana kwa ufasihi.

Tunda langu la kupendeza linaitwa maembe. Maembe ni tunda linalopendeza kwangu sana. Haswa maembe yanayatoka sehemu ya ukambani. Hio maembe hukuwa tamu sana kwa sababu inakuzwa mahali kuna joto. Na inafanya ikue tamu na lilotofauti kutoka mahali pengine. Tunda pia lina vitamini zinazo saidia mwili na ngozi yangu. Napenda tunda sana la maembe.

Rafiki wangu wa karibu sana hayuko Kenya, yuko Marekani, anaitwa Jessica. Jessica nilikutana nae kwa mtanda wa Facebook na kwa kikazi na akakua kama rafiki namkumbuka kwa ukarimu wake na kila kitu anachofanya kina nifanya tuwe rafiki zaidi. Ni mtu alie selfless na anapenda watu na anapenda kusaidia watu zaidi. Kitu ilinifanya ni kusema ni rafiki yangu kwa sababu alivyo nisaidia. Wakati ninao pitia wakati mgumu, ananisaidia kifedha na mawaidha.

Inapo, nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kusikiliza wanao uonahuo udhaifu. Kwanza nawauliza mawaidha yao na jinsi wanaona naeza kurekebisha huo udhaifu. Sana sana naketi sana najiangalia na najidhamini nini inanifanya nikuwe na huu udhaifu na jinsi naeza urekebisha. Na naeka mikakati moja kwa moja vile nitaweza kurekebisha udhaifu.

Tabia inayonichukiza sana kwa watu ni tabia ya kujigamba. Mtu kujigamba sana kwa sababu ameweza kufanya kitu fulani. Bila kujua hiyo ni uwezo wa mungu tu si kwa nguvu zake. Hiyo tabia hunifanya mimi huweza kukosa kutangamana na watu wengine. Na pia tabia ya kujifanya. Watu walio na tabia ya kujifanya sana. Hufanya mimi pia na sipendi kukaa na watu wanaojifanya sana.

Mara nyingi ninapo amka, kitu ya kwanza kula ukua mayai na chai. Mayai nayapenda kwa sababu ina protini na inasaidia kukuza mwili wangu ama kunifanya nijisikie nimeshiba kwa mda mrefu. Pia napenda kula mkate, uliopakwa blubanti ama jamu kwa sababu inaifanya ikuwe na ladha na chai pia kuteremshia chai ya majani na maziwa.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga mapema au kudumisha nidhamu. Kwanza huangalia kazi zote na kuzijenga kipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Kisha hupanga ratiba ya kila siku na kuhakikisha kazi zinazokamilika hatua kwa hatua bila kuchanganyikiwa. Pia hujaribu kuepuka kuchelewa kwa kuanza mapema na kuwacha nafasi ya kutatua changamoto zisizotarajiwa.

Hekima ninayojifunza maishani ni kuwa kusikiliza zaidi. Mimi hupenda sana kusikiliza watu na kusikia maoni yao. Kwa sababu unaposikiza sana, unapata mengi na kuelewa mengi na kuona mengi ambayo mtu mwenye anaongea sana aezi ona. Pia nimepata hekima ya kufuata neno la mungu kwa sababu ndilo linako tuongoza kwa kila kitu.

Mchezo ningependa kujaribu sana ni mchezo wa golf. Golf ni mchezo naona ukiwa mwepesi na pia bila kustruggle sana. Lakini tunamini mchezo wa golf nchini kwetu ni wa matajiri. Lakini natumai siku moja nitaweza kuucheza. Na pia ile kukufanya kufikiria vile unaeza tupa huu mpira na kuingia kwa ile shimo. Hio ni mchezo napenda kujaribu sana.

Ndiyo nanunua viti kwa kutumia simu ni litumia mtandao wa tiktok kuangalia viti vilivyo na zile zina trend sana baada baada ya hapo nilieza kuoda alafu nikaletewa na kulipa zilipofika so ndiyo nanunua viti kwa kutumia simu.

Mimi sipendi mgogoro, lakini napopatwa mgogoro na watu. Mimi kwanza hunyamaza na kuwasikiza tu bila kujaribu kuji-explain kwao. Kwa sababu unapo jaribu, watu mnapo kuwa na mgogoro, wanafanya ni wana try kukugandamiza. Kwa hivyo, mimi ninapo patwa mgogoro na watu unyamaza kwanza. Nakuangalia ile situation venye iko na ninapoona kila kitu imetulia ndipo naeza kuenda kujieleza sasa kutatua huu mungogoro.

Mimi ni mwanamke kwa hakika napenda sketi. Sketi hunifanya nisikie napendeza kama mtoto wa kike na nina mapambo kama ilivyo mtoto wa kike kuishi. Pia napenda suruali lakini suruali naipenda ninapoenda mahali ambapo natumia kama pikipiki ama mahali ninapoenda na najua nahitaji kufanya vitu kama kucheza kupiga mpira vitu ama kufanya kandanda.

Napofuraha kuwa nyumbani kwanza natagamana na familia yangu, mzee wangu, watoto wangu, mama yangu, shushu yangu, pia brother yangu, hao ndio watu wa karibu ninaotangamana nao. Hunifanya nijisikie mtulivu kwa kuwaona tu na kuishi nao. Nikijua ni mapenzi ya Mungu na ni kwa rehema na neema za Mungu. Kunifanya kuwa nao na kuwa pamoja, tukiwa na afya na kutujalia kuona siku nyingine.

Wafanyi kazi wapya kama ni kazini ama nyumbani kwanza naanza kwa kuwatambulisha mimi ni nani. Na nina cheo gani ama ninafanya nini na kuwafanya wajihisi nyumbani kwa kueleza vile tunavyo fanya kazi. Vile tunavyo ishi na watu wengine. Na vile kazini tunavyo fanya vitu kwa sababu bila kuwasaidia watajisikia mahali pasipo.

Naweza sema ndio, napenda kutumia mtandao kununua vitu. Haswa, kutumia TikTok. Kuna ile TikTok live watu wanauza vitu. Napenda kununulia watoto nguo, kununua bidhaa za nyumbani. Pia napenda kununua kwa mitandao ingine kama jumia, kununua vitu vingine kama jiji, kwa sababu ni rahisi na huchoki sana.

Kutoka dirishani mwangu, naona mandhari ya kuvutia na utulivu. Mara nyingi naweza kuona miti, bustani na baadhi ya mijengo, majengo ya jirani. Ambayo hunipa hisia na amani ya furaha. Wakati wa jua, linapochomoza au kucha rangi na anga hubadilika. Na kuunda mandhari ya kuvutia, yenye mwanga, wa dhahabu na blue. Jambo linalonipa msisimuko na utulivu kwa wakati mmoja. Pia napenda kuona wanyama au ndege wanapopita. Jambo linalonifanya nijisike karibu na asili.

Mafanikio nimewahi pata kazini ni kupandishwa cheo ama kupata kazi mingi ama ile majukumu mengi kazini kwa sababu inanipa kupata mshahara ulio juu ama pesa ilio juu kulingana na majukumu ninayofanya na masaa ninayofanya. Hii ina ni furahisha na kunifanya nipate pesa mingi ili niweze kupanua familia yangu kifedha na weze kuishi maisha mazuri.

Napenda mazingira ya utulivu yasio na kelele. Kwa hakika inanifanya niweze kukoncentrate na niweze kufanya kazi yangu kwa utulivu na ubunifu na niweze kufanya vitu nilizotarajia ama nilizo panga bila any distraction. Ama kitu chochote kenacho nifanya niweze kuwacha kazi ninayofanya. Na niweze kufanya kazi ilio quality ama kazi ilio sawa zaidi.

Napenda harufu ya spray yenye strawberry ama matunda fulani kwa sabubu inanukia vizuri na iko na utamu unaofanya niweze kuvutia hata ninapo tembea mbele ya watu. Harufu hii unifanya nijisikie fresh baada ya kuoga na inanifanya nikae fresh kwa muda mrefu hata nikiwa kazini ama kanisani hapo ninapo tangamana na marafiki.

Napenda kuwasiliana na watu kutumia mtandao. Ama kwa kupigia simu kwa sababu inanipa huu haraka sana. Kuweza kuongea na watu. Na kusikizana sana sana napenda kutumia whatsapp. Ama kama ni mtu wa nchi bali napenda kutumia zoom kama tunafanya meeting ama kitu kama hiyo.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Hasa bahari ya Mombasa, mahali panaitwa Pirate, unaweza kuona bahari kwa ukaribu sana. Na ukaweza kukaribia mandhari yenyewe na pia kuogelea kwa bahari. Bahari ina utulivu fulani, inaleta pia kuweza kutulia kwa akili, na kuweza kuona vitu kwa mtazamo tofauti sana.

Simu ya kitu kifaya cha teknolojia sieziishi pasipo ni ninja ama simu ya mkono. Kwa sababu hunisaidia kufanya kazi mingi. Naweza kuwasiliana na watu. Naweza kuongea na watu walio mbali. Naweza jiburudisha, naweza fanya kuchukua filamu na vitu zingine. Ninja pia hunisaidia kwa kazi. Ninapo kuwa sina kompyuta yangu ya kazi. Naweza tumia simu yangu kufanya vitu tofauti tofauti.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa hakika kuandika na mkono imepitwa na wakati na inachosha zaidi. Na unatumia vitabu na kalamu ya wino ambayo unaribu. Kwa hivyo mimi napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu naeza ku access izo izo documents baadaye bila kutafuta mahali niliandika na nirahisi zaidi kuliko kuandika kwa mkono.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu naye mthamini ni Lebron James. Lebron James ni mchezaji wa kiwango sha juu. Ambaye ana uwezo wa kipekee wa kuongoza timu. Kushambulia na kujilinda kwa kufanisi. Ana nguvu, ujasiri na nidhamu inayomfanya kuwa mfano bora kwa wachezaji zaidi ya wengine. Zaidi ya hayo, Lebron sio tu mchezaji wa kipekee. Bali ni kiongozi wa timu. Akihamasisha wenzake na kuwasaidia kukuza vipaji vyao. Mafanikio yake, kama kuibuka mabingwa wa ligi nyingi yanayothibiti uwezo mkubwa na kujituma kwake. Kwa ujumla, lebron ni mchezaji ninayemweshimu sana. Kwa sababu nimchangiaji mkubwa mchezo kwa mfano wa nidhamu, uvumilivu na ufanisi.

Napenda kutembea msituni lakini usiwe msitu mkubwa sana ama wakuogofia kwa sababu kuna wanyama hatari msituni na wanaotisha ama wanaeza nishambulia msituni. Kwa hivyo hii ndiyo napenda kutembea msituni lakini usiwe msitu mkubwa ama una wanyama hatari. Napenda pia mandhari ninayo pata msituni. Na hewa freshi kwenye msitu. Inayonifanya nifikirie vyema na niweze kuwaza mambo kwa mtazamo tofauti.

Ndiyo na hapana pia napenda napenda upepo wa AC kama kuna joto na siwezi nikafungua madirisha. Lakini kama nipo mahali naeza fungua madirisha na napenda upepo ule unaotoka na miti ama ule natural. Kwa sababu una iyo hewa safi na SU hunifanya nikue kwa mandhari kama hayo ina nifanya nijisikie kama nataka kutapika ama nataka kuwa kufil dizzy.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule na wakati nilipokuwa na naongoza darasani. Kila wakati tulipofanya mtihani, nilikuwa na hakika kuwa mimi ndio nambari ya kwanza mpaka nambari ya tatu. Hii ilinipa furaha na kunifanya niweze kutia bidii zaidi shuleni. Na ilifanya nijisikie kwamba mimi ni mtu ninaye uwezo wa kufanya mambo yote. Nikishaikubali na nikishaamua.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni niweze kuwa na pesa ya kuimarisha biashara na kufungua biashara ambazo zita tumikia hadi watoto wangu na familia yangu bila kung'ang'ana sana. Kwa sababu bila biashara ama kitu watoto watategemewa wa kisha kuwa wakubwa ni ngumu zaidi. Pia ndoto yangu ni kumpenda mungu na kumcha mungu mungu, kwa kila jambo ninalofanya na ninaloitajikuifanyo, kuwa mungu ndo mwanzo na wakila kitu, kwa sababu yeye ndo ametupa uwezo na neema ya kuwa hai.

Na kitu ninachofanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwaongelesha na kupa matumaini. Hii dunia ina changamoto mingi. Na usipowaongelesha na kuwapa maneno yenye matumaini wakati mtu amekata moyo, amegive up inawapea inawafanya wajihisi chini sana na wanaweza enda pia na kupatwa na msongo wa mawazo. So nawapa maneno yenye kuwapea motisha na kuwaonyesha si wao peke yao wanaopitia chenye wanachopitia.

Mandhari mzuri nishaiyaona ni manthari kwa bustani ama mahali kumetengenezwa vizuri, kuna matunda, kuna boma limefanyiwa landscaping vizuri. Ambalo unaona unapata ile manthari mzuri na ile fresh air inatoka huko. Pia mantari mzuri nishaiona ni baharini. Inanipa utulivu, inanipa kufikiria vizuri, inanifanya niishiwe na msongo wa mawazo na niweze kufikiria vizuri sana.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi sana ni chai. Chai ni kinywaji kinacho kupea nguvu kwa sababu inakafein. Natengeneza chai kutumia majani. Majani chai na kutumia maji na maziwa. Unachanganya majani na maji. Unawacha inachemka. Tena unaweka maziwa. Na ina unangeza sukari na kuana latha tamu. Zaidi. Hicho ndio kinywaji mimi hupenda kunywa kila asubuhi.

Mwalimu ninaye mkumbuka kutoka shule ya msingi, alikuwa anaitwa mwalimu munyoki. Munyoki alikuwa mwalimu naeza sema aliyekuwa tofauti zaidi na walimu wengine. Munyoki alikuwa mkali, alikuwa anatufunza somo la hesabu. Na kila mwisho wa wiki tulikuwa tunafanya kitu inaitwa assessment ama cat. Na unapofeli alikuwa anakupa viboko mingi sana. Munyoki alikuwa anajua kufunza hesabu na alikuwa amefunza hesabu kwa miaka mingi.

Mimi hupata habari kutumia mitandao kama vile Facebooku, TikTok na kutumia pia chaneli za runinga kama vile Citizen, NTV, CNN na vitu na mitandao mingine. Pia napenda kutazama TV kuona news kila jioni kujua nini kinachoendelea nchini na nje ya nchi.

Changamoto ninazo pata sana kazini ni kuwa na watu wanao wenzangu tunafanya kazi nao. Hawataki kufanya tumecho ambiwa tufanye na kuwacha kazi kwa sababu kazi tunaifanya kama timu na kunifanya ni kuwe nafanya kazi mingi ila wao wanaketi tu na kutazama filamu kwa simu zao ama kwa kompyuta zao. Hii hunifanya na choka na nahisi mchovu na kukasirika sana kazini.

Ndiyo napenda kusikiliza radio aswa vipindi zinazo nyimbo za kuwa msifu mungu ama mahubiri. Pia napenda kusikiza maoni na pia siasa ama kusikiza nini kinacho endalea inchini na inje ya inchi. Hi unipa kujua kinacho trend na mitazamo ya watu pia wanapoitwa kuzungumza na pia mziki mpya unaotokelezea.

Kusema ukweli natumia muda mwingi mtandaoni kwa sababu mtandao ndo kazi, mtandao ndo napata clients, mtandao ndo napata watu tunaofikiria kama the same. Kwa hivyo natumia muda mwingi sana mtandaoni sana sana napenda mtandao wa tiktok na facebook na instagram kwa sababu hapo ndio ninapofanya kazi zangu. Asana na zaidi.

Shughuli yangu ya kupendezwa nayo ni kupiga picha na kurekodi maanthari. Napenda hii kwa sababu hunirusu kuwa mbunifu na mhifadhi na kumbu kumbu za matukio mazuri, maanthari ya asili au tukio la familia. Kupiga picha kunanisaidia pia kuona uzuri ulioko katika kila kitu kidogo ama kunipa nafasi ya kutafakari. Zaidi ya hayo, shughuli hii hunifanya nipumzike kufurahiya wakati na kushirikiana na marafiki familia kwa burudani.

Mchezaji ninaopenda ni Lionel, Lionel Messi wa soka. Napenda Messi kwa sababu ana ujuzi mkubwa. Mbinu ya kipekee na uwezo wa kuongoza timu vyema. Hata katika hali ngumu, ana akili ya kipekee ya kucheza. Kuipata timu ya kuifanya, kuipitia, kuipatia timu yake mabao. Na kushirikiana na wachezaji wenzake kwa usahihi. Zaidi ya hayo, mshikamano wake na nidhamu. Namfanya awe mfano wa kuigwa kwa wachezaji wenzake na mashabiki.

Napenda viatu vya kawaida na vya starehe kama sneakers ama viatu vya mchezo. Napenda viatu kwa sababu ni rahisi kuvaa kila siku. Vinanifaa kwa shughuli mingi na vinafaa kwa miguu yangu. Pia vinatoa urahisi wa kutembea, kufanya mazoezi na kufanya kazi bila usumbufu. Viatu hivi mara nyingi vina muundo mzuri unaongeza mtindo wangu wa kila siku.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni mtaa uliotulia, usio na viwanda vingi, kwa sababu viwanda ufanya hewa kuwa chafu. Kwa hivyo napenda mtaa wangu kwa sababu ni mtaa ulio umetulia, uko katika mantara mazuri, umezungukwa na miti, mashamba, na unafanya hewa kuwa safi na tulivu zaidi. Mtaa wangu hakuna kelele mingi. Mtaa ulio, ulio pangwa vizuri na mtaa kila mtu anaishi bila kama familia.

Ndiyo, napenda maua. Napenda maua kwa sababu inanukia vizuri. Na maua ni pia njia ya kuonyesha upendo. Nakumbuka pia watoto wangu ni wadogo vile wanapenda kuenda kuchuna maua. Kwa jirani yangu, wakitoka inje na kuniletea. Na kuniambia mama, hii ni zawadi lako. Kwa hivyo mi napenda maua. Na watoto wangu pia wamenifanya nipende maua.

Ndiyo, naweza kuishi hatasiku kathaa bila teknolojia. Na kumbuka wakati wa Christmas, nilienda mashambani ama kijijini. Ambapo, hakuna teknolojia. Simu moto nishida, kuchaji simu. So niliishi bila teknolojia. Kwa hivyo, mimi naweza ishi bila teknolojia ama kutumia teknolojia kwa wakati fulani ya.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii hunisaidia kufikiria kwa makini, kupanga mbinu, na kutumia akili kwa ufanisi. Napenda michezo kama chess, au ludo, kwa sababu zinahitaji umakini, nidhamu, na uvumilivu. Pia ni burudani nzuri zinapokuwa na familia ama rafiki. Kwa sababu tunashirikiana, kushindana, kwa heshima na kucheka pamoja. Zaidi ya hayo, michezo ya ubao hunisaidia kupumzika akili baada ya siku ndefu na kunijenga kwa mbunifu zaidi. Napenda michezo ya ubao kwa sababu hunisaidia kujifunza burudani na mashikamano na wenzangu.

Kwa kawaida mimi ulala masa tano ama sita kwa sababu lazima nifanya kazi, lazima nitafute pesa na nifanya vitu kadha kadha huku kando ili niweze kukimu familia yangu mahitaji na pia kuweza kukaa na watoto wangu wanapoamka. Kwa hivyo mimi hulala masaa tano ama sita kwa siku.

Ningesema ningependa kurudi ujana wangu, niweze kurekebisha ile mistake ama ile vitu sikufanya vizuri, nilipo kuwa kijana, na kuwanzisha maisha yangu vyema zaidi, kuyarekebisha vile ingekua, kwa sababu sasa nauna maisha kwa mtazamo mwingine zaidi, tofauti zaidi. Na ningependa pia kuweza kuishi maisha kulingana na vile navyoona vitu sahii na si vile nilivyo fikiria nilipokuwa kijana.

Mimi napenda kujifurahisha kwa kufanya vitu zinazo nifuraisha. Kama kuona filamu, kucheza bombo, kucheza chess ama ludo na kucheza vitu zingine. Napenda kuona pia mpira na kukaa na watoto wangu unifanya nifurahie. Na kuwa na iyo utangamano na watu kucheza kushirikiana na kupinga kupiga stori mingi sana.

Ninapofanya kazi na ushirikiano na wengine kwanza hujenga mawasiliano wazi na heshima. Nahakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo. Pia hufanya kazi kwa kusikiliza maoni ya wengine, kushirikiana, kutatua changamoto na kutoa msaada pale inapohitajika. Ninatumia mipangilio ya pamoja na mikutano ya mara kwa mara ili kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio.

Ndiyo nishaitembelea mto. Kwetu kuna mito mingi ambayo si mito inayoteremsha maji, ina maji kila wakati tunaita kwa kimombo seasonal. Nishaitembelea mito kwa sababu hunipa mandhari ya mito hunipa hiyo utulivu wa akili na kuweza kufikiria zaidi. Mambo inayohitaji kufikiria bila pressure ama kitu chochote.

Rangi ninayo penda zaidi ni bluu ya anga napenda rangi hii kwa sababu hunipa utulivu na amani na mara nyingi hunikumbusha uzuri wa asili ama anga la mchana au bahari tulivu. Pia napenda kuona rangi hii kwenye mavazi au mapambo nyumbani, kwa sababu huleta hisia na mtindo wa usawa. Zaidi ya hayo rangi hii hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kuniruhusu kuwa mbunifu zaidi.

Napenda kujikinga zaidi kwa jua kutumia sunscreen ama kutumia mwavuli sunscreen naitumia kwa uso wangu mikono na hunisaidia ku zile rays za jua zile zenye ni harmful zisinifikie. Na pia mwavuli kunapokua na jua kali zaidi ama kujikinga kwa miti ama nyumba.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi wa lugha yangu ya mama. Lugha yangu ya mama huitwa kikamba. Na hukua na zile mziki za kitamaduni zenye watu walikuwa wa naimba na lugha ya kikwetu. Ambazo hunikumbusha mahali nimetoka na hunikumbusha mahali tamaduni zetu kama wakamba. Pia napenda kusikiza vile wanavyo piga gita.

Mimi napenda kusimamia, but lakini sipendi kusimamiwa. Kusimamiwa hufanya mtu ajihisi, hana freedom, ama hana ile uhuru wa kufanya chenye anacho, anapaswa kufanya vizuri. Pia inazafanya nikuwe na uoga, kukamilisha majukumu niliopewa. Kwa hivyo mi napenda kusimamia, lakini si kusimamiwa.